Nikiwa nyumbani, mii nafraia kufanya kazi ya usafi, kucheza na watoto, kucheza na watoto, kufanya usafi, kutengeneza chakula, kwenda kutafuta maji mtoni, miinafraia kufanya kazi kama hizo, na kuongea na bibi yangu, kujumuika na familia, kukaa na familia, tunongea mambo muhimu, kuhusu familia. Iyo nyo na nifraisha kukaa nyumbani na wenzangu na kazi ya usafi naakikisha ya kwamba nyumba yangu ni safi na nanatengeneza maari imeboromoka nikiwa nyumbani. Iyo ndiyo nafanya, iyo ndo na nafraia kufanya nikiwa nyumbani. Nafraia sana nikiwa nyumbani kufanya kazi kama hizo. Kujumwika na familia, kujumwika na familia, kuongea na wao ni ufraia sana kufanya kazi kama izo.

Mimi napenda, mi napenda kufanya zote. Kuchora, kupaka rangi, sote napenda. Asa mi napenda kuchora, katuni. Napenda kuchora katuni niko na kipajicha, kuchora katuni. Nanaipaka rangi, ili ipendeze. Naweza chora kwa kitabu. Naweza wachora kwa ukuta. Malipopote. Naweza chora kwa ukuta, nipake rangi, ikae na mwonekano mzuri. Mimi napenda hiyo kazi sana sana. Kazi ya kuchora tu ni kipaji mungu alinipea. Kipaji cha kuchora na kupaka rangi. Na mimi upenda kupaka rangi nyeupe. Ili pita ipendeze. Anikichora mtu aneza ni fraia. Anipe zawadi. Ikae kama mapato kwangu. Kuchora ni kazi raisi sana. Iki raisi sana. Ikiwa na kipaji kuwa na kipaji ni kazi raisi sana. Kuchora natumia penseli. Ama natumia rangi. Natumia rangi hili muonekano wa kuchora uwe mzuri upendeza wateja hili waeze kununuwa bidhaa yangu ya kuchora.

Mimi nimeenda maonyesho ya sanaa. Mi napenda sana maonyesho ya sanaa juu najifurahisha, natoa stress kichwani na napenda sana kuangalia maonyesho ya sanaa. Nyi hulipa hela ili niende nijifurahishe. Jifurahishe drama zinazofanyika huko. Maonyesho ya sanaa ni mzuri sanaa na inafunza. Inafunza, inaelimisha, inafurahisha, mi napenda sanaa nayapenda sana juu inaelimisha, inafunza na mi huenda huko mara moja kwa wiki ili nipende kufurahia. Hasa sanaa za kiafrika. Ndio napenda sana sana kuliko sanaa zozote za kiafrika ni mzuri inatumia lugha yenye unaelewa. Na inachekesha. Sanaa huwa inachekesha. Na inafunza, inaelimisha, Inaelimisha njia nzuri utakayoishi na watu.

Niambia kuhusu shuguli zako za mvua, unaweza kushiriki nini ufanya wakati wa mvua kuu. Mimi wakati wa mvua mimi utengeneza chai, amamajimoto, kinywe, hili balidi iweze kuenda. Ama natoka enje na chota maji, hili niweze kutumia maji ya mvua. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua au la, mi mvua napenda sana sana, mvua naipenda. Mvua ikinyesha, uwa tunaenda shambani, tunalimba. Tunapanda mimea chakula. Ili iweze kumea. Mvua inasaidia kupanda mimea. Ili chakula iweze kumea. Tutumie na tule. Ili njaa isije ikatuua je unakumbuka siku ya mvua uliofurahi. Siku ya mvua nilio furahia zaidi. Ilikuwa mwaka uli opita. Mvua ilinyesha kwa wingi sana. Tukapanda vyakula. Tukapanda vyakula. Sai vi memea hizo vyakula ndiyo tunakula akuna njaa kamwe na tuka maji ya mvua ndo tunatumia ka saa hii ambayo tulichota ungependa kueleza ni chinzi mvua inavyobadilisha mpango wako. Unavopanga kwenda safari. Kama barabara si mzuri huwa inabadilisha mipango. Barabara inakaa mbaya huwezipita na gari. Matope mingi So inabadilisha. Ratiba yako. Unapangua mipango yako upangua mpango ya lakini kama ni nabaridi inakaa mingi hadi unapangua mpango yako unahisi nini wakati unaskia sauti ya mvua. Wakati nasikia sauti ya mvua kama ni inaleta manufaa mi nafurahia sana lakini kama ni mvua inanyesha kwa wakati. Hakuna faida itakayoleta mina uzunika sana. Uzunika sana ni kisikia sauti ya mvua.

Maramingi mihucheza na marafiki zangu. Mihuwa na marafiki zangu tunacheza nao. Mpira wa kandanda ama naacheza mcheza ya PS na marafiki zangu. Huwa na furahia kucheza na marafiki tukiwa na kinywaji tunakunywa. Ila huwa na jilinda na marafiki wabaya. Marafiki wabaya siwezi cheza nao. Marafiki wabaya hao ndio adui zangu. Na wakati mwingine mihupenda kucheza na watoto. Watoto ni wazuri sana kwa michezo mi hupenda kucheza nao na furahia. Na siku inaendelea. Mi napenda kucheza na watoto sana siku inaendelea. Na siku inaisha hivyo. Na furaha kucheza ni kama kufanya mazoezi kufanya mazoezi na kuonyeshana upendo, kuonyesha na upendo na wenzako.

Mimi napenda mchezaji anayeitwa Messi na Ronaldo. Mi hao wachezaji nawapenda sana. Na nimi, timu zao, siwezi support sana. Hawa wachezaji nawapenda sana, wanapenda kucheza. Na wako na kipaji cha kucheza na hunifuraisha ya wanacheza hunifraisha sana na wakati wanafunga mabao kwenye timu zao. Wakati wanacheza, mimi hushangiria. Na wanaposhinda mi nafreaia sana sana sana. Na uchezaji nawapenda sana na mimi hupenda team zao. Na mi huzisupport sana team zao. Na wachezaji wazuri wako na nidhamu wakati wa kucheza wako na nidhamu. Eee kwenye uwanja wa mpira wa soka. Mi nawapenda sana.

Katika jamii yangu, mii nashiriki kwa kushirikiana na wengine na kufanya kazi. Nafanya kazi ili nipate pesa. Na nashiriki nao kwa kuwapa mawazo yangu na mawaidha. Venye njamii tasonga mbele. Na kufunza watoto wadogo vile wataeshimu watu wa kubwa. Na waze kutufunza kama sisi vijana nje tutapata mapato zetu na mkate wa kila siku. Ili tuweze kuhishi maisha ya jayo ya kuambele kwa jamii miu tunashiriki kuwapa mawaidha. Ama kufanya fanya kushiriana kufanya kazi za usafi kwenye jamii. Na kushawiyana kushauriana na waho. Wasichana wazuri wenye tutaoa. Wasichana wenye tabia zipi wenye tutashirikiana nao tuwe ili siku za mbele zikaye na amani bila vita.

Kwa mara nyingi mi hupenda kulima bustani ya maua. Mi napenda maua sana, napenda kilimo, napenda kwangu ikikuwa na mwonekano mzuri. Mi napenda bustani sana, napenda kulima bustani ili maua yanawiri vizuri, maua yanawiri vizuri, yamee vizuri ili kwangu ionekane vizuri, papendeze ili hata wageni wakikuja wafurahie kuona kwangu wapigie picha huko, wapigie picha kwangu, ikuwe safi zikuwe mzuri, ionekane vizuri, picha ikuwe safi, ikuwe na mwonekano mzuri, ikae safi. Na picha ipendeze, ikae na mwonekano mzuri, kabisa, hivyo ndivyo, mi navopenda.

Mtaa wangu naupenda juu kuna mazingira mazuri, uko na magari, mtaa kuna watu wengi, wenye wanapenda amani, mimi napenda mtaa wangu, mazingira ni safi. Watu wanaishi kwa mtaa wangu ni wenye wanaonyesha amani na upendo kwa kila mtu. Mtaa wangu ni muhimu sana. Una miti. Hali ya hewa ni safi. Kuna maji kwa wingi kuna kazi mingi zinaendelea huko. Kuna maduka mingi kuna maduka mingi kila mtu anafanya kazi kuna watu wengi wanaishi kwa mtaa wangu mtaa wangu na upenda sana mno. Naupenda sana mtaa wangu uko na watu wengi naupenda mtaa wangu. Na upenda kuliko chochote kile.

Shirika langu nalipenda juu nila kufanya watu kazi. Nafanyia watu kazi kuunganisha. Ndio maana napenda shirika langu. Na kusaidia wasiojiweza. Kwenye shirika wa Jiji la Nairobi. Hilo shirika nalipenda juu inaonganisha watu. Na umhimu shirika hilo linafanya najua watu wengi. Najua watu wengi kwa huu mtaa hio kazi. Na inanifunza niheshimu watu. Anasaidia watu na kuelekeza watu njia nzuri watakayoishi. Njia nzuri watakayoishi na njia nzuri, watapata vyakula vyao vya kila siku. Na kuunganisha wapate kazi tofauti tofauti. Mimi napenda shirika hilo sana. Napenda shirika hilo sana kwa sababu ya hiyo. Na linanifunza kuwa na heshima kwa watu wengine. Ni shirika mzuri sana.